Zawadi nzuri zaidi niliyowai kupokea ni saa niliyopewa na mtu wakaribu. Zawadi hii ilinifurahisha sana kwa sababu haikuwa tu kitu cha thamani, bali pia ilionyesha upendo, kuthaminiwa na kumbukumbu ya kipeke. Kila ninapoitumia, zawadi hii hunikumbusha mtu aliyenipa na tukio lenyewe la kupewa. Zaidi ya hayo, saa ilinifundisha umuhimu wa muda na nidhamu. Ilikuwa zawadi ya maana si kwa bei yake tu, bali kwa hisia na ujumbe uliokuwa ndani yake. Kwa kweli, ni zawadi ambayo bado naidhamini hadi leo.

Kwa kawaida, mimi hutumia wifi zaidi kuliko data za simu, wifi hunisaidia kuunganika na interneti kwa kasi nzuri na kwa garama nafuu hasa ninapokuwa nyumbani au kazini. Hii huniruhusu kufanya kazi mutandaoni kutazama video na kuwasiliana bila kuwa na wasiwasi wa matumizi makubwa ya kifurushi cha data. Hata hivyo, inapotoka nje au ninapokuwa safarini, mimi hutumia data ya simu ili kuendelea kuwasiliana na kupata taarifa muhimu. Kwa ujumla, mimi hutumia zote mbili kulingana na mazingira, lakini wifi ndiyo chaguo langu kuu pale inapopatikana.

Kumbukumbu yangu ya kutisha zaidi ni wakati niliwai kupotea kwa muda mfupi ni kiwa katika eneo nisilolijua vizuri. Ilikuwa hali ya kutatanisha kwa sababu sikuwa na uhakika nilikokuwa. Wakati huo nilihisi hofu na wasiwasi nilifikiria ni nini kingetokea kama nisinge patanjia ya kurejea. Hata hivyo, nilijitahidi kubaki mtulivu kuuliza msaada na hatimaye nikapata muelekeo sahihi. Tukio hilo liliniacha na funzo muhimu, umuhimu wa utulivu kuuliza msaada mapema na kujitayarisha kabla ya kuenda maeneo mapya. Ingawa lilikuwa lakutisha, linifanya kuwa muangalifu zaidi na mwenye hekima katika safari zangu.

Ndio, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Wazo hilo hunivutia kwa sababu hunipa fursa ya kujitegemea, kutumia ubunifu wangu na kutatua changamoto fulani katika jamii. Kuanzisha biashara kunahitaji mipango mizuri, nidhamu na uvumilivu. Ndio maana huchukua muda kufikiria aina ya biashara, mtaji unaohitajika na soko lengwa. Pia, hujifunza kuhusu uendeshaji wa biashara, usimamizi wa fedha na huduma kwa wateja ili kujiandaa vyema kabla ya kuanzisha biashara. Kwa ujumla, kuanzisha biashara ni ndoto ninayoiona kuwa ya maana, yenye changamoto lakini pia yenye fursa kubwa ya kukua na kufanikiwa.

Hadithi ya mji wangu wa kuzaliwa ni hadithi ya unyenyekevu na mshikamano. Ni mji uliokuwa mdogo, wenye barabara chache na nyumba nyingi za kawaida, lakini ulikuwa umejaa watu waliodhaminiana. Asubuhi, watu walikuwa wakiamka mapema kuanza shughuli zao, huku watoto wakicheza kwa furaha bila wasiwasi yoyote. Nilipokuwa mkubwa, mji huo ulinifundisha dhamani ya bidii, heshima na kusaidiana. Majirani walifahamiana na sherehe au shida za mtu mmoja zilihisiwa na jamii nzima. Ingawa mji umebadilika kadri miaka ilivyopita, kumbukumbu zake bado zinaishi moyoni mwangu.

Likizo yangu ya ndoto ni ile yenye utulivu mazingira ya asili na muda wa kujitenga na shuguli za kila siku. Ningependa kuenda mahali penye mantari mazuri kama bahari au milima ambapo naweza kufurahia hewa safi, utulivu na mantari ya kuvutia. Likizo hiyo ingenipa na fasi ya kupumzika, kutafakari maisha na kujitunza kiafia. Wakati wa likizo hiyo, ningependa kuamka bila haraka kutembea, kusoma na kufurahia chakula kizuri. Pia, ningependa kujifunza tamaduni za eneo hilo na kuzungumza na watu wapia. Kwa ujumla, likizo yangu ya ndoto ni ile inayonipa amani ya akili, furaha ya ndani na kumbu kumbu nzuri za kudumu.

Kipindi cha televisioni ninachokipenda ni kipindi cha habari na makala ya kielimu. Napenda vipindi hivi kwa sababu hunisaidia kufahamu kinachoendelea nchini na duniani na pia huniongezea maarifa kuhusu maswala ya kijamii, afya na maendeleo. Mimi hutazama kwa umakini ili kupata taarifa sahihi na mitazamo tofauti. Zaidi ya hayo, vipindi hivi hunisaidia kufanya maamuzi yenye ufahamu na kushiriki mjandala kwa uwelewa mzuri. Ingawa wakati mwingine mimi hutazama burudani, hupendelea zaidi vipindi vinavyo elemisha na kunijenga kiakili kwa sababu hunipa dhamani ya muda ni nautumia mbele ya televisheni.

Ninapenda hali ya hewa ya wastani inayo karibia baridi kuliko joto kali. Baridi hunifanya nijisikie mtulivu zaidi na kunisaidia kufanya kazi kwa umakini bila kuchoka haraka. Pia hunirahisishia kupumzika na kulala vizuri hasa usiku. Joto kali wakati mwingine hunifanya nijisikie mchovu na kukosa nguvu hasa ninapokuwa na shughuli nyingi. Hata hivyo, sipingi kabisa joto hasa likiwa la kawaida kwa ujumla napenda baridi ya kiasi kwa sababu hunipa faraja, utulivu wa akili na mazingira mazuri ya kufanya kazi na kuishi kwa utulivu.

Usiku kabla ya kulala, mimi hujitahidi kupunguza shughuli na kutuliza mwili pamoja na akili. Mara nyingi, mimi hupanga mambo ya kesho kwa ufupi ili kuondoa mawazo yanayoweza kunisumbua usingizini. Pia, huwacha kutumia simu au vifaa vya ki elektroniki mapema ili macho na akili zipumzike. Baada ya hapo, mimi hupenda kusoma kitu kifupi, kutafakari, au kuomba kwa utulivu. Kuhakikisha mazingira ya kulala ni tulivu na safi. Kwa kufanya hivo, hulala nikiwa nimepumzika, nikiwa na amani ya moyo na tayari kwa siku mpya ifuatayo.

Kipaumbele changu kikuu kazini katika mawasiliano ni uwazi na heshima, mimi huakikisha ujumbe unaeleweka vizuri kwa kusema kwa lugha rahisi, kutoa maelezo kamili na kuepuka mkanganyiko. Pia, mimi upenda kusikiliza kwa makini na najua ni jambo la msingi kwa sababu unisaidia kuelewa mahitaji na maoni ya wengine kabla ya kujibu. Zaidi ya hayo, mimi hujali wakati na njia sahi ya mawasiliano kama kutumia barua pepe, simu au mazungumuzo ya ana kwa ana kulingana na umuhimu wa jambo. Mawasiliano ya wakati na yenye adabu kujenga waminifu na hupunguza migogoro na huongeza ufanisi wa kazi kwa ujumla.